Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni kilio cha haki changoge wa ziongo. Ninakipenda kwa sababu kinahusa kwa kina masuara ya haki, uongozi na mateso ya wanainchi wa kawaida katika jamii ya Kenya baada ya uhuru. Hadithi yake inoanyesha jinsi watu wakawaida wanavyo pambana na dhuluma, ufisadi na ukosefu wa usawa. Mambo ambayo bado yanaonekana katika maisha ya kila siku inchini huku Kenya.

Napenda kufanya kazi na wengine. Ingawa pia ninaweza kufanya kazi peke yangu inapohitajika. Kufanya kazi na watu wengine hunipa fursa ya kubadilisha na mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kuboresha matokeo ya kazi. Katika mazingira ya huku kwetu, ushirikiano ni jambo la msingi sana. Iwe ni kazini, shuleni au katika shughuli za kijamii. Watu wakifanya kazi pamoja, kazi huwa nyepesi na mawazo mapia huibuka kwa urahisi zaidi.

Ndio, nimewahifanya kazi ya kujitolea na ni uzoefu uliyo nifundisha mengi sana kuhusu maisha na jamii. Kazi hiyo ya kujitolea ilinipa nafasi ya kusaidia watu bila kutarajia malipo. Jambo lililonifanya ni tambue dhamani ya mshikamano na utu. Kwa mfano, kushiriki katika shughuli za kijamii kama kusaidia watoto, kushirikiana katika usafi wa mazingira, au kusaidia miradi ya kijamii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya suluhisho katika jamii.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa hasa kwa sababu yana faida nyingi kiafya na ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kila siku. Maziwa hunisaidia kupata virutubisho muhimu kama kalisiamu, proteini na vitamini ambavyo ni muhimu kwa afya ya mifupa na mwili kwa ujumla. Kwa mtu anayehitaji nguvu za kufanya kazi au kusoma, maziwa husaidia kuongeza nishati na kuimarisha afya. Huku nchini Kenya, maziwa ni kinywaji kinachopatika na kwa urahisi na kinatumiwa na watu wengi. Hasa katika maeneo ya vijijini ambako, ufugaji wa ngombe ni sehemu ya maisha.

Kwa ujumla napendelea chakula kisicho na mafuta mengi. Ingawa sipingi kabisa kula chakula chenye mafuta kwa kiasi. Ninachagua chagua kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni bora kwa afya ya mwili kwa mudamurefu. Chakula cha aina hii hunisaidia kudumishe uzito unaofaa kuimalisha umengenyo wa chakula na kupunguza hatari ya magonjwa yanayo husiana na mafuta mengi mwilini. Katika nchini yetu kenya kuna vyakula vingi vyasiri ambavyo si venye mafuta mengi lakini vinarishe bora kama vire mboka za majani, maharagwe, dengu, viazi vitamu, ndizi au nafaka vyakula hivi vina shibisha na vinafaa kwa mtu anaejari afya yake.

Chakura cha jadi ninachokipenda sana ni ugari pamoja na mboga za kenyeji, hasa sukumawiki au kunde, na wakati mwingine kukifuatana na maziwa au nyama kwa kiasi. Napenda chakura hiki kwa sababu ni rahisi, chenyerishe na kinawakirisha utamaduni wa wakenya wengi. Ugari ni chakura kinachori wa kalibu katika kira jamii nchini kwetu Kenya, na hunipa nguvu na kushibisha kwa muda murefu.

Ndiyo ninatoa sadaka na michango hasa pale ambapo kuna jamii au watu wanao hitaji msaada. Kwa mfano maranyingi huchangia katika kanisa, shure au miradi ya jamii inayo saidia watoto, wagwonjwa au familia maskini. Kutotoa michango ni jambo lisiro rakawaida kwa sababu kusaidia wengine ni sehemu ya kujenga mishikamano wa kijamii na kusaidia wale wasiweza kujisaidia wenyewe. Huku kwetu Kenya, michango ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii au kidini. Watu wengi huchangia kwa sababu ya imani, mshikamano wa kijamii au kuwania ya kusaidia pale panapo hitajika. Michango hii inayeza kuwa ya pesa, chakura, nguo au hata muda wa kujitorea kusaidia jamii.

Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine inafanya kwa umakini heshima na mpangilio hili kuhakikisha kila mwanachama wa timu anahisi, ana mchango wake na malengo yanatimizwa kwa ufanisi Kwanza, uanza kwa kusikiliza maoni ya kila mtu Kila mtu ana mtazamo tofauti na njia yake ya kufanya mambo Hivyo kusikiliza kunasaidia kuelewa nguvu na udhaifu wa kila mmoja Hii ni muhimu hasaa kenya ambapo watu hutoka tamaduni tofauti na mwasiliano mazuri husaidia kuepuka migongano.

Ninashugulikia kazi ya dharura kwa utulivu, mpangilio na umakini mkubwa kwa sababu dharura mara nyingi haikubali makosa au kuchelewa Kwanza ninajaribu kubaini haraka tatizo na kuelewa kiwango cha hatari kinachohusiana nacho Huku Kenya ambapo baadhi ya dharura zinaeza kuwa za kiafya usalama au hata za kijamii hatua hii ni muhimu sana ili kuepuka madhara zaidi. Baada ya hapo mimi huunda mpango wa haraka wa kutekeleza suluhisho. Hii inaweza kujumuisha kugawa majukumu kwa wale walio karibu kutumia rasirimali zisipo kwa ufanisi na kuwasiliana kwa uwazi. Ili kila mtu ajue ni nini kinachoitajika ushirikiano na mawasiliano ni muhimu sana katika hali hizi Kwani mtu mmoja pekee mara nyingi hawezi kushugulikia kila kitu.

Wakati wa msongo wa kazi, ninajitahidi kupunguza msongo na kudumisha utulivu wa akili, ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza mimi hujaribu kupumzika kwa muda mfupi, hata kama ni dakika chache, kama kutembea kidogo, kunywa maji au kukaa nje na kupumua hewa safi. Hii husaidia kupunguza msongo wa akili na kuondoa uchovu wa mwili, pili mimi hujaribu kupanga vipaumbele vyangu. Nina angalia ni kazi gani inayohitaji kutekelezwa mara moja na ni ipi inaeza kusubiri kidogo Hii husaidia kuepuka hisia za kuchanganyikiwa na kufanya kazi kuwa yenye mpangilio zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu anae toa mchango chanya na wakudumu katika jamii hasaa kupitia kazi inayosaidia kuboresha maisha ya watu na kukuza maendeleo. Natamani kufikia mafanikio siku wa ajili yangu binafsi tu. Bali pia ili niweze kusaidia wengine kupata fursa bora za elimu, afya na maisha kwa ujumla. Zaidi ya mafanikio ya kitaaluma, ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana, yenye usawa kati ya kazi, familia na huduma kwa jamii. Kwangu mimi, mafanikio ya kweli ni pale unapoweza kuishi kwa amani, kusaidia wengine na kuwacha athari nzuri itakayo kumbukwa hata baada ya muda mrefu.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na pia mto. Na uzoefu huo umekua wakufurahisha na kunipa utulivu mkubwa wa akili. Kutembelea maeneo kama ziwa au mto hunifanya nijisikia karibu na asili na kunisaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi za kila siku. Nchini Kenya, kuna maziwa na mito mingi yenye uzuri wa kipeke, kama ziwa Victoria, ziwa na Naivasha, au mito inayo pita vijijini ambako maisha huwa ya pole pole na ya amani zaidi.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya zamani, lakini zaidi vinakuwa vya maana ya kihisia kuliko ya fedha kwa mfano ni nahifadhi nyaraka muhimu kama vieti, barua za kazi au shule pamoja na kumbukumbu za kifamilia kama picha za zamani vitu hivi vina dhamani kubwa kwangu kwa sababu vina wakilisha historia yangu, jitihada nilizopitia na watu muhimu katika maisha yangu watu wengi hujifunza umuhimu wa kuhifazi vitu vya dhamani kwa uangalifu. Hasa kwa sababu vinaweza kuhitajika gafhla kwa masuala ya kazi, masomo au mambo ya kishelia.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya juhudi zangu na kujua kuwa kazi ninayafanya ina maana. Ninapogundua kuwa mchango wangu unasaidia kuboresha huduma, kutatua tatizo au kurahisisha kazi kwa wengine nahisi kuridhika na kupata nguvu ya kuendelea kujituma. Hii ni muhimu sana huku Kenya ambako kazi nyingi zinahusiana moja kwa moja na watu na jamii. Pia mimi hupata motisha kupitia kutambuliwa na kuthaminiwa hata kama ni kwa maneno ya shukrani au pongezi ndogo kutoka kwa msimamizi au wenzangu. Hii hunifanya nijiskie kuwa juhudi zangu zinaonekana na zinathamani. Zaidi ya hayo fursa ya kujifunza na kujiendeleza hunipa motisha kubwa kwa sababu najua kila siku kazini inanijenga na kunisaidia kukuwa kitaaluma.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha, hasa baada ya kipindi cha jua kali. Harufu hii hunipa hisia ya utulivu, matumaini na mwanzo mpya. Mvua ni baraka kubwa, hasa kwa wakulima na jamii zinazotegemea kirimo. Hivyo harufu yake huambatana na furaha na matarajio mema. Pia ninapenda harufu ya udongo mbichi na majani mabichi kwa sababu hunikumbusha maisha ya kijijini, mashamba na ukaribu na asiri. Harufu hizi zinaamsha kumbukumbu za utoto na kunifanya nijisikie nipo mahali sarama na tulivu.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu, usarama na umpangirio mzuri, lakini pia palipo na uhai wakijami kwa kiazi. Napenderea mazingira ambayo hayana kerere nyingi, ili niweza kufikiri vizuri, kupumzika au kufanya kazi kwa umakini. Mahali kama hapo, nisaidia kujisikia huru na mwenyeamani ya akiri. Huku kwetu, napenda maeneo ya lio karibu na mazingira ya asiri kama sehemu zenye miti, bustani au karibu na maji kama mto au ziwa. Maeneo kama haya unifanya ni jisikie karibu na asiri na kunisaida kupunguza msongo wa maisha ya kila siku Pia napenda mahali ambapo watu wanaheshemiana na kuna mshikamano wa kijamii kama vile jamii inayosaidia na nakuishi kwa amani.

Ninapenda kunywa kahawa kuliko chai. Utaratibu wangu wa kahawa ni wa kawaida lakini wenye mpangilio. Ili nipate faida ya kinywaji na pia kupumzika kidogo. Kila siku napendelea kuanza siku yangu kwa kikombe ya kahawa asubuhi. Mara nyingi baada ya kujianda kwa shughuli za kazi au shule. Hii husaidia kukuza nishati, kuamsha akili na kuanzisha siku kwa utulivu. Huku kwetu nchini Kenya. Kahawa ni sehemu ya maisha ya kila siku na hutumika si tu kwa sababu ya ladha Bali pia ni njia ya kuunganisha jamii na familia au hata wakati wa kupumzika kazini Baada ya kikombe cha kwanza, mara nyingi mimi huchukua kipande kidogo cha kahawa katikati ya mchana hasa wakati wa mapumziko ili kupata pumziko la akili na kuongeza motisha kazini Napenda kutengeneza kahawa yangu kwa umakini kuchagua kiwango cha sukari au maziwa kinachofaa na kisha kukinywa kwa utulivu Hii ni sehemu ya utaratibu wa kisaikolojia unaonisa kupumzika kidogo, kujiwekea utulivu na kufurahia kila kipande kidogo cha maisha.

Jambo la dini ambaro ni muhimu kwangu ni maadiri na mafunzo ya nayo tuongoza kuwa watuwema na wenyeheshima kwa wengine. Kwa mfano kuonyesha huruma uaminifu mshikamano wakijamii na kusaidia wengine ni mambo ya msingi ambayo dini inapandisha dhamani yake. Sio tu ibada na masharti ya kidini ya nayofanywa bali ni jinsi unavyoishi maisha yako kwa kuzingatia maadiri hayo.

Mara nyingi ni nafanya mazoezi ya asubui. Kwa sababu asubuhi ni wakati muiri bado haujachoka na akiri yako hipo safi. Mazoezi ya asubui husaidia kuwamisha misuli, kuongeza mzunguko wa damu na kutoa nishati ya siku nzima. Jambo linaongeza na ufanisi wa kazi na shuguli za kila siku. Wakati wa asubuhi huwa baridi kidogo. Jua halijachomoza sana na hivyo ni wakati mzuri wakukimbia kufanya yoga au mazoezi nyepesi. Inje bila joto la kupita kiasi.

Ndiyo, nimeai kufanya yoga na uzoefu huo umekua wa manufaa na kwa muiri na akiri. Yoga husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuangeza utulivu wa akiri, kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza nguvu na unyumbufu wa misuri. Kwa hiyo situ mazoezi ya muiri, bali pia ninjia ya kujenga afya ya akiri na kujiweka katika hali ya utulivu. Yoga pia hunifundisha kupumua vizuri, kustawisha nidhamu ya mwiri na akiri na kuwa makini na kira kipengere cha mwiri.

Ndiyo napenda kula samaki, hasa kwa sababu ni chakura chenye lishe bora na ladhaa nzuri. Samaki wana protini nyingi na mafuta mazuri yanayosaidia afya ya moyo na akili. Kwa hiyo ninapokula samaki na hisi kuwa najitunza kiafya na pia kufurahia chakula kitamu. Huku kwetu kenya, samaki ni chakula muhimu sana. Hasa kwa jamii zinazoishi karibu na ziwa Victoria, ziwa Turkana na maeneo ya pwani.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa shughuli zinazo tufanya tuwe karibu na kushirikiana. Sio tu kura pamoja au kukaa chumba kimoja. Kwa mfano hupenda kufanya mambo kama kutembea pamoja, kushiriki katika michezo midogo, kupika au kura pamoja na kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku. Shughuli hizi husaidia kujenga mshikamano, kuelewana zaidi na kuimarisha hisia za upendo na ushirikiano dani ya familia.

Mara nyingi naenda hospitali mara chache tu kwa mwaka. Isipokuwa pale ambapo kuna haja maalumu ya kiafya. Kwa mfano mimi hupanga kuenda hospitali kwa uchunguzi wa afya mara moja au mbili kwa mwaka. Ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa na mwili wangu. Na mwili wangu upo katika hali nzuri. Zaidi ya hapo naenda pia pale ninapohitaji matibabu au vipimo vya haraka kwa sababu ya homa, maumivu au matatizo mengine ya kiafya.

Ndio, natumia video kwa mawasiriano, hasa kwa kumzungumza na familia, marafiki, au wezangu wa kazi walioko mbali video hutoa faida kubwa kwa sababu unaeza kuona uso wa mtu, hisia zake na muonekano wa mazingira Jambo ombaro hukosa kwenye mawasiriano ya kawaida ya simu, au maandishi katika mazingira ya huku kwetu inchini Kenya, ambapo familia na marafiki mara nyingi wako katika miji tofauti, au hata inchi nyingine za ngambo video ni njia nzuli ya kuungana na kushirikiana kwa kalibu bila kusafiri mbali mrefu video pia naitumia kwa mikutano ya kazi, mafunzo au kujifunza mutandaoni ambapo kuona na kushirikiana kwa moja kwa moja kunaboresha ufahamu na ushirikiano.

Ndiyo unapenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi na kwa mfuatano wa afya chakula cha haraka upatika na haraka rahisi kura na mara nyingi ni kitamu Hivyo ni suruhisho nzuri pale unapokuwa na muda mfupi au umechoka baada ya shuguli nyingi Huku nchini mikahawa ya chakula cha haraka kama vire nya machoma, chipsi, samaki wa kukaanga au pizza ni marufu sana na mara nyingi upatika na kalibu na shure, ofisi na miji mikubwa Hata hivyo napendelea kuchagua chakura ya chaharaka kinachokua na lishe. Kama kuongeza mboga au kula nyama kidogo baada ya kula vyakula vyenye mafuta mengi kila wakati. Hii usaidia kudumisha afya na kuepuka matatizo ya kiafya kwa mda mrefu.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima, upendo na ushauri wa karibu ninajitahidi kuwa na uhusiano mzuri na wazee wangu, kwani wana umuhimu mkubwa katika maisha yangu, sio tu kwa kuwa ndio familia Bali pia kwa kuwa wana uzoefu hekima na mafunzo ambayo ni muhimu kwa maendeleo yangu binafsi na kijamii Napenda kusikiliza maoni yao, kuuliza ushauri pale ni napokosa uhakika na kushirikiana nao katika shughuli za nyumbani au familia.

Uwezo ambai ningependa kuwa nao ni uwezo wa busara ya kufanya maamuzi sahihi chini ya hali yoyote pamoja na uthibiti wahisia na msukumo wa haraka uwezo huu ni muhimu kwa sababu usaidia kushulikia changamoto za kila siku kwa utulivu na kwa ufanisi bila kuhadhiri wengine au kuharibu fursa za baadaye Huku kwetu maisha ya kila siku ya nachangamoto kama msongamano wa kazi, mashindano ya erimu au usafiri, uwezo wakupanga, kuzingatia kipa umbere na kufanya maamuze kwa busara ni kipengele cha muhimu sana cha mafanikio. Zaidi ya hayo, ningependa pia kuwa na uwezo wakujifunza haraka na kukumbuka maharifa kwa urahisi, jambo linaloniwezesha kukua, kitaluma na binafsi bila kizuizi kikubwa.

Ndiyo napenda kucheza ngoma, hasa ngoma za jadi na ngoma za kisasa kwa kiasi. Kucheza ngoma uni unipa furaha unisaidia kuachiria msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Sioni ngoma kama burudani tu, bali pia kama njia ya kuonyesha hisia na kuimalisha afya ya mwiri kwa sababu inahusisha mazoezi na muendo wa mwiri. Ngoma zina nafasi kubwa sana katika tamaduni zetu. Ngoma za jadi hutumiwa katika sheree, harusi, matambiko na hafra za kijamii na hureta watu pamoja bira kujari umri. Napenda hasa ngoma ambazo zina ujumbe zinaheshimu utamaduni na zinajenga mshikamano wa jamii.

Mara nyingi napiga picha mara chache tu kwa mwaka, isipokuwa pale kunapotokea hafla muhimu au matukio maalum Napenda kupiga picha ili kukumbuka kumbukumbu za furaha, familia, marafiki au matukio ya kipekee na sio tu kwa ajili ya picha peke yake watu wengi upiga picha wakati wa sherehe za kifamilia, sikukuu, hafla za shule au matembezi ya asili na mimi upenda kufanya vivyo hivyo Pia napenda kupiga picha za mazingira ya asili, mandhari ya milima, maziwa, bustani au wanyama kwa sababu husaidia kuhifadhi uzuri wa asili na kunikumbusha umuhimu wa kuyatunza Napenda picha zangu ziwe za kumbukumbu na za maana Sio tu kwa za burudani, hivyo upanga vizuri ni lini na wapi nitapiga.